Napenda kucheza netball, napenda kucheza football, napenda kucheza hide and seek. Iyo ndo michezo ambayo napenda kuicheza. Michezo ni mizuri, inaburudisha, inakufanya unajiskia vizuri.